Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali, kwanza kushiriki katika shuguli za usafi katika mtaa wetu, kama vile kusafisha barabara na mazingira pamoja, hi husaidia kueka mazingira safi na salama kwa kila mtu. Pili, mimi hujitolea kusaidia majirani wangu pale wanapo hitaji msaada, kwa mfano ninaweza kusaidia wazee kwa kazi ndogondogo au kuwasaidia kubeba vitu. Pia, kushirikiana na vijenw wenzangu katika shuguli za maendeleo kama kupanda miti au kushiriki katika mikutano ya kijamii, zaidi ya hayo huwa na hudhuria mikutano ya jami ili kujadili maswala yanayo tuathiri kama eneo. Kupitia mikutano hii, tunaweza kutoa maoni yetu na kusaidia kutafuta suluhisho kwa changamoto zinazo tukabili. Kwa jumla, kushiriki kwangu katika jamii, hunisaidia kujenga mahusiano mazuri na watu wengine na kuchangia maendeleo ya jamii. Ninaamini kuwa, kila mtu anajukumu la kushiriki ili kufanya jamii iwebora zaidi. Shukran.

Ninapokuwa na furaha, napenda kujifurahisha kwa njia mbalimbali. Mara nyingi, huskiliza muziki ninaoupenda kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye amani. Wakati mwingine hucheza na kuimba pamoja na marafiki, pia napenda kutumia muda wangu na ninao wapenda, kama familia na marafiki. Kuww nao huniongezea furaha na hunifanya nijisikie kudhaminiwa. Zaidi ya hayo, hupenda kujipa muda wa kupumzika au kufanya kitu ninachokipenda kama vile kutazama filamu au kusoma. Kwa jumla, hujifurahisha kwa kufanya mambo yanayo niletia amani na tabasamu.

Ninapenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu nifuraha na hunisaidia kuwa na afya njema. Wakati wa kucheza, napata fursa ya kufanya mazoezi na pia kushirikiana na marafiki wangu, mpira wa miguu hunifundisha kufanya kazi kwa pamoja na kuunda mikakati ya kushinda. Mara nyingine, pia hupenda kucheza mchezo midogo kama mpira wa kikapu au mchezo wa kando na marafiki zangu nyumbani. Hii hunisaidia kupumzika na kufurahia wakati wa bure. Kwa jumla, michezo hunifanya nijisikie furaha mwenye afya na hunisaidia kuondoa stress, hunisaidia kuondoa mawazo yaani, napenda kutumia muda wangu kucheza mara kwa mara.

Napenda viatu vya michezo, yaani sneakers, kwa sababu ni rahisi kuvaa na zinafanya nijisikie huru, pia ni vizuri wakati wa kukimbia na kucheza mpira wa miguu. Viatu hivi huenda vizuri na nguo nyingi, hivo ni rahisi kuviweka kila siku. Zaidi ya hayo, napenda viatu visivyo na mzigo mingi, kwa sababu ni vya starehe na vina niletia maumivu wakati wa kutembea kwa mudamrefu. Kwa jumla, napenda viatu vinavyo ni pastarehe na uraisi katika maisha kila siku.

Kwa kawaida, nakaa hadi saa nne usiku ili kupata usingizi wakutosha na kuwa na nguvu zaidi asubuhi. Wakati mwingine ikiwa nina kazi za shule au kazi nyingine muhimu, nakaa kidogo hadi saa tano usiku ili kumaliza yote. Hata hivyo, ninajaribu kila siku kulala mapema ili kuwa na nguvu na afya njema. Usingizi mzuri hunisaidia kufanya kazi zangu vizuri na kuzingatia masomo yangu.

Ninapenda kutumia muda wangu na familia yangu kwa kufanya shughuli pamoja, kucheka, kuzungumza, ili kufurahia muda wa pamoja. Mara nyingi hufanya shughuli za nyumbani kama kupika, kusafisha au kupanga nyumba, hii husaidia kuimarisha mshikamano kati yetu na kunifanya nijisikie sehemu ya familia. Napenda kutumia muda wa familia yangu kucheka, kuzungumza au kuangalia filamu pamoja. Wakati mwingine hufanya picnic au kwenda kutembea ili kufurahia muda wa bure. Shughuli hizi hunifanya nijisikie furaha na hunifanya nidhamini familia yangu zaidi.

Ninafurahi kufuatilia vipindi vya habari na michezo kunye televisheni. Vipindi vya habari hunisaidia kukuwa na tarifa mpya kuhusu matukio ya ndani na nje ya nchi. Pia napenda kufuatilia michezo kama mpira wa miguu au mashindano ya michezo ili kujua matukio ya kufurahia michezo pamojo na marafiki. Zaidi ya hayo, mara nyingine hupenda kuangalia vipindi vya burudani kama filamu na komidi. Hii hunisaidia kupumzika na kufurahia muda wangu wa bure.

Filamu ninayo ipenda zaidi ni The Lion King. Napenda filamu hii kwa sababu inahadithi nzuri inayo fundisha maswala ya urafiki, familia na ushujaa. Pia inawimbo mzuri na picha nzuri ambazo unifanya ya nifurai kuangalia. Mara ya kwanza nilipoiyona filamu hii nilifuraia sana hadithi na muhusika mkuu. Simba filamu hii pia hunifundisha kuwa na ujasiri na kushirikiana na wenzangu katika changamoto mbalimbali. Mara ya kwanza nilitambazama filamu hii ilikuwa wiki zilizopita na bado hunifurahisha kila wakati. Ni filamu ambayo naweza kuiangalia mara nyingi bila kuchosha.

Mwezi wa mwaka ninao upenda zaidi ni december napenda mwezi huu kwa sababu ni wakati walikizo na sherehe za krismasi na mwaka mpya. Wakati huu familia na marafiki hukusanyika pamoja na maranyingi kufanya sherehe kutoa zawadi na kusherehekea pamoja. Zaidi ya hayo december hua na hali ya hewa nzuri na maranyingi hua ni wakati mzuri wa kupumzika baada ya mwaka mzima wakazi au masomo. Na penda pia kuona furaha na tabasamu kwenye uso za watu wakati wa sherehe hizi. Kwa jumla, disemba hunifanya ni jisikie furaha na mshikamano wa familia. Hivyo ni mwezi ninaoupenda zaidi.

Ili kuongeza uzalishaji wangu napanga ratiba ya kazi zangu vizuri kila siku, hii inaniwezesha kufanya kazi kwa mpangilio na kuepuka kupoteza mda. Pia, hupanga kazi muhimu kwanza na kisha kazi rahisi. Ili kutumia nguvu zangu kwa ufanisi. Zaidi ya hayo, kupunguza usumbufu kama vile simu au mitandao ya kijami wakati wakazi. Hii hunisaidia kuzingatia na kufanya kila jambo kwa umakini zaidi. Pia mara nyingine hupumzika kwa muda mfupi ili kuwa na nguvu na mutisha kuendelea kufanya kazi vizuri. Kwa kutumia njia hizi, ninaweza kuongeza uzalishaji wangu na kumaliza kazi kwa wakati.

Ndiyo, napenda hadizi za ajabu kwa sababu hunichangamsha na kunifanya nitumie mawazo yangu. Hadhizi hizi mara nyigi huwa na mambo ya kufikirisha na hunipeleka kwenye ulimuengu tofauti na wa kawaida. Napenda kusoma au kusikiliza hadithi za ajabu wakati wa muda wa mapumziko kwa sababu hunisaidia kupumzika na kufurahia. Pia unifundisha maadili na kunipa mafunzo kwa njia ya kuburudisha. Kwa jumla, hadizi za ajabu hunifurahisha na kunifanya nipende kusoma zaidi.

Napenda kutembea katika maeneo asili kama vile bustani fukwe na sehemu zenye miti mingi kwa sababu hunipa utulivu na hewa safi. Pia napenda kutembea mjini hasa kwenye sehemu zenye mandhari nzuri, mikahawa na maduka kwa sababu inanipa nafasi ya kuona watu na kufrahia mazingira tofauti.